Maktaba mimi mara chache sana. Mfano kwanzia nimemaliza masoma yangu ya elimu ya juu. Sijawai tena kuhuzuria maktaba. Kama nasoma na tafuta sehemu patulivu naenda najisomea. Lakini pia, changamoto nyingine labda kwa saabu siko karibu na maktaba. Na mazingira yangu ya kazi hayanipi ule muda, utoke uende mbali kuenda kufuata maktaba.

Mchezo ya olimpiki ambao labda naukumbuka kwa sababu huwa ninasikiaga tu ila. Sijaona historia ile ya kufuatilia michezo ya olimpiki japo ambao ninapenda kwa sababu nasikiaga mara nyingi na ni kwa sababu pia kuna watu walishinda ambao nikawa naonaga watu wanawatolea mfano ni wa riadha. Mfano kama huyo kiprochoge wetu wa kenya alishinda mbio ndefu kwa ndo hivyo nikajikuta haa kumbe riadha hivyo lakini pia sambu watanzania ndio wapo kwenye kuwa wanatangaza tangaza washindi ndio nikawa najua haa okey kumbe kuna mchezo wa hivi.

Malengo ya kila mwezi kazini labda huwa tunakaa tunajadiili kwamba sasa hivi tufanya mmoja mbili tatu. Tupate au labda tuimarishe kitu fulani ili tupate mauzo zaidi na watu watujue zaidi hivyo kwahiyo tunakaa. Ha lakini mara nyingi watu na tunajadili baada muda hata ndani ya mwezi tunaweza tukajadili mara mbili au mara tatu au zaidi.

Mda wa mapumziko mara nyingi huwa na mtafta mpenzi wangu tunaongea kama hata kuwa nayeye hajabanwa kazini kwake huwa ndio nachokifanya. Au huonapita na scroll mtandaoni kama ni tiktok kama ni instagram napitia mitandaoni hivo. Au unapigia rafikia yangu mwingine yote tunaongea hivo inaisha.

Uzoefu ambao umenifundisha mimi kazi ni wa ku wakubagein au wanasema kwamba kupata nia bei ya kazi kwa hiyo ndio kati ninavyoendelea kufanya ndio napata ule uzoefu na nia kuweza kupata nia bei na kumjua mteja pale tu ambapo anaanza kuongea na mimi.

Kwa sasa hivi sijui rangi ambaye napendanga sana. Japo kuwa zamani nilikuwa napenda rangi ya pinki. Nikuanga naipenda sana paka nikana nunua sweater yake. Tokea siku moja dada akaniambia unapenda hii rangi. Ee hii ndio rangi nanyoipenda akaniambia wewe. Hii rangi ya wanawake. Wanawake ndio wanapendanga hii rangi. We mwanaume hutakiwi kupenda hii rangi. Kwanzia hapa nikaanza kupoteza ilishia kuwa na hamu ya kuwa naipenda hio rangi. Basi ni kabakingi tu. Hivo siipendi tena kwa sababu ashaniambia ni ya wanawake.

Kumbukumbu ya kutisha ni kwmba nimeshawahi kutapeliwa hela nyingi sana mtandaoni koo. Sijawahi kuwa namuambia mtu imebakigi tu naitunza mwenyewe kwa sababu uki kisema pia kwa watu kuna watu watakushangaa ume umeibiwaje hela nyingi hivo kwanini ulitoa hivyo.

Disi ya mji wangu wa kuzaliwa, kwanza nimezaliwa Oldonyo Sambu, Arusha. Ni mji ambao. Kuna baridi sana kipindi cha mvua hizi, baridi linakuwa jingi lakini pia ni mji ambao ni wa kitalii zaidi ila pia wakulima wengi, wafugaji wengi. Hivyo ni sehemu ambayo ni nzuri wanasema ndo jeneva ya Afrika kwa sababu ime manzari yake na hali hewa yake imefanana na ile yenye huwa ya Brazil.

Mimi majira ambaye ni naapenda gani majira ya baridi ambaye ni mvua. Kipindi ambacho mvua zinakuwa siku nyingi zinanyesha zinatulia kwanza kwa sababu nchi yote inakuwa na kijiani kuna kuwa na chakula sana kwa sababu watu wanalima na kuna kuwa na mzunguko wa pesa sana kwa sababu watu wanatoa vya kula mashambani kama ni wafugaji, ng"ombe hawana, shida, hivyo kama ni wafanyabiashara. Biashara zinakuwa zinaenda kwa sababu kuna uwezo kupatikanaji wa vyakula kuwa mzunguko una kuwa mkubwa.

Kitendo cha wema ni kwamba niliwai kumkuta mtu alikuwa na njaa sana sasa anawaomba watu anawaomba watu wamnunulia chakula watu wanakataa na mimi nakumbuka nilikuwa nimebakia na shiingi mia tano tu. Anasema huyu anakunywa pombe hatumpi hela zetu. Mi nikasema ok kama ataya anaitaji kweli chakula ngoja. Mimi nikaenda nikampa mtu amgawe hiyo mia tano. Nikawaambia huyu mtu mpe mihogo miatano. Akikuambia nirudishie hiyo hela usikubali. Kama hataki wewe baki na hela usimpe chochote. Nika mpa na kweli alikula kwa saabu alikuwa na hisi njaa kweli.

Kazi ya nyumbani ambae naichukia, nachukia kupika hii nachukia kupika sana. Na chukia kuhosha vyombo. Ni na chukia kufua, yani hizo kazi. Sema, nazifanyaga kwasababu wa hakuna namna. Huwezi ukiwa mkubwa akuna mtu wa kukufulia na hujaoa hakuna mtu wakukuoshea viombo wa kukupikia inaabidi tu ufanye japokuwa roho haipendi ila inakubidi.

Sehemu ambapo napendelea sana sana ni mahali penye kukimia zaidi kwa sababu pakiwa pakimia ninaweza nika nikatafakari jambo langu au nikafanya maamuzi na nisiwe na ule mwingiliano wa sauti na nakuakili inakuwa sana inashika vitu na inakumbuka vitu kwenye kama uko sehemu yenye utulivu.

Mara nyingi mimi napenda kutembea nikiwa labda napanda kamlima hujui na ina kusaidia unaondokana na hizi nini. Mafuta mafuta unachoma mafuta hivo lakini ukifika baadaye una sweat na inanyosha misuli pia kwa tukiwa tunapenda sehemu kama ya kilima na napenda sana.

Kusubiri kwenye mstari kuna bwawa, ene asikuambie mtu, umepanga mstari. Sijui ndio kama shuleni, mnaenda mnasubiria chakula, au mko sehemu, labda mnasubiria huduma kuna bwawa. Afu kote, umekaa mstari, afu na mwanaume mwengine yuko hapo mmebanana we, ni mbaya hiyo najihisi, siko na amani yaani, anayekufuata mwanaume hapana.

Nikiwa na familia yangu, huwa mara nyingi napenda tu. Kikutana, tunaongea, tukiongea, tunakula, hivyo. Tunaenjoy, tunapigia stori, tunakumbusha na mambo ya zamani. Maisha yanaenda, tukiwa tunafurahia. Kubwa ni kampani ile ya familia ni naipenda sana, tukiwa wote. Kwa sababu twakumbushana mengi ya zamani. Na nyuma na kuendelea pia kueka mipango ya mbeleni.

Nenosiri langu mara kwanza limekuwaga natunza labda kama nimeingilia kwenye simu natunza kwenye iyo iyo site. Lakini baadaye, simu yangu ikawa inanionyesha kwamba nenosiri lako liko katika hatari limekutikana katika mtandao. Kwaivo baadaye, nikaanza kuzifuta zote ambazo nilireceive kwaivo sasa hivi nabaki nalo kichwani mimi mwenyewe. Nikitaka kuingiza popote mi naingiza.

Hapana michezo ya umbao mimi sipendi kucheza kwa kweli na hii yote jamii ambayo mimi nimekulia. Sio watu ambao wanashiriki hivi vitu michezo michezo sijui nini ni jamii ambayo sisi kwenye kukua labda umeenda shule ukitoka shule ni kuenda kuchunga. Hakuna mambo mengine sijui nenda kule nenda wapi hapana.

Kwanza mimi kitu cha baridi huwa sikipendi ambacho kimeekwa kwenye friji sikipendi ila ikiwa tuu niya baridi la kawaida tuu napenda kwa mfano kama ikiwa nijuisi za nyumbani za kutengeneza. Ninapendelea sana na isiwe ila yaani imezidi, sukari na nini apana ya kawaida tuu.

Apana sipendi kuoga na maji ya moto. Mimi, napendelea zaidi kuoge na maji ya baridi. Kwa sababu gani, maji ya moto kama ulikuwa umechoka, ukiishaogea. Yaani unaisi kama vile hata haijakupunguzia uchovu. Au, wakati mwingine unaeza ukaogea maji ya moto, ukawa unaisi. Baadae ukimaliza tu unahisi baridi kuu maji ya baridi ni nzuri. Ukioga kama kulikuwa na baridi, ukimalisa, unahisi kama kajoto flani ivi.

Aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mpenzi wangu amenifundisha kwa watu wanaokuomba, jaribu kuwa na ule kukataa au kujali mambo yako zaidi kuliko wengine kwa sababu mimi mtu akiniliwea shida hata kama mimi nilikuwa na yangu ama tu nimsaidie aondoke kwa hiyo amenifundisha kitu kikubwa sana.

Mimi udhaifu ambao nishai kupata ni ulilaiki kuaminiwa, tunakutana tu na mtu kwenye kuongea kwangu tu hakutaka. Ananiamini yaani sana hivo yaani huwa nashanganga hivi kwa nini huyu mtu ameniamini mbona sijafanya vitu vya kumfanya aniamini au nini anakuamini tu basi.

Vipuli sipendi kuvaa kwanza kwa sababu unaonekana ni vitu vya kitoto, kitoto hivi halafu sisi bie marani, haitakiwi uwe na mambo ya kitoto, haitakiwi uwe na mambo ambayo, haitakiwi uwe na mambo ambayo kila mtu wakia mlelea nasima ikweli huyu, huyu nishu jane mlinzi wa jamii, kwa tunahiza tukamani kwa jambalorete, laukia wunaunakana wunaunakana vipuli hii, wataanza kusimu hatuna mlinzi hapa.

Sera ya kampuni ninayoiona ni hii ya muhimu ni hiii ya kwamba muhimu sana tuwepo mtandaoni. Yaani kwa vyote vyote vile vitu vyetu vyo mtandaoni sana sana kwa sababu ndipo tunapouza ujuzi ndipo tunapouza uzoefu wetu ndipo ndipo tunapouza ushupavu wetu katika kufanya kazi na ndipo ambapo tunaweza tukajengea imani mtu ambaye hatujui au hatumjui hivyo.

Wakati wa jua kali mara nyingi huwa ninapenda, niwe kwenye kivuli, sehemu ambapo pametulia, niwe na maji pia ya kunywa, ni mengi, lakini pia nisiwe na kazi ambazo zinanifanya niwe kwenye jua, na pia niwe na miwani yangu kwa sababu kwenye jua kuna mwanga mwingi, kwa hiyo nisipokuwa nayo itaniumiza macho na sitafurahia.

Mfanya biashara Bora Zaidi, mii nikimtazama kwa uku tanzania, utamuchukulia kama muwamedi ya uichikusabu, ni mtu ambaye anateka kila sehemu, anakuambia kuamba, mimi nafanya uwekezaji au biashara vitu ambavo, haijalishi kuna njaa, kuna mvua, watu bado hataitaji ubyashara, wamfano ubyashara angu, watu kila siku watavao, huizu wa mkutu wa mtu anatembe wa uchi, biyashara vya kula, kila siku mtu anatakiwa hali, hajarishi anapesa au anapesa.

Kipawa nilichonacho niya kushahuri, watu wengi wanakuja kwangu e, nina jambo hili jambo hili, sijui nalifanya aje mimi, mipiwa ile kuwa shahuri watu yu wana kutoka kwenye matatizo mbali mbali, kuwa nadhani ni mewasaidia watu wengi katika kuwa shauri na nini hiyo, na imenifanya pia niwe karibu na watu ambao wananisaidia kila ambapo nina shida.

Wakati wa furaha huwa mara nyingi, nikiliona kama nijambo huwa na cheka na furahi, lakini natabasamu na ikiwa kama ni kitu cha kuchekesha naenda namwambia rafiki yangu wa karibu, nikiwa namuelezea sasa kwenye kusema hiyo story. Ndiyo utakuta nitafurahi tena zaidi, kwa hiyo namwambia mtu ili nipate, kuendelea kufurahi zaidi.

Hapana redio, sipendi kusikiliza. Zamani nilikuwaga nasikiliza redio kipindi hicho nilikuwa nasikilizia mpira. Sijui naenda kuangalia wapi mpira kwenye TV. Kuwa nachukua zangu redio TBC hapo nasikiliza we. Au kuna kipindi labda unafatilia nasikiliza. Au jumapili kuna kipindi kimoja ilikuwa inaitwa ya Dr. Mwaka. Ambaye inahusu mikasa iliowakuta watu. Nafatilia pia hiyo.

Okay, mimi sasa inategemea ni chakula gani hicho. Ninachokipenda, chakula ambacho kama nimi napika napenda chakula ambacho kinapikwa aina mambo mingi. Chapu tu inaiva kwa haraka. Lakini kama ni chakula ambacho kula cha, yani ya kula haraka haraka. Sipendi kwa sababu yananijaza gesi, lakini pia nahisi kama inabaki kwenye koo, haishuki, inakuwa imekaa tu.

Mimi kitu ambacho napenda kununuwa zaidi ni ndizi, ndizi ni kitu ambacho napenda kununuwa zaidi. Nikienda tukama ni meenda sokoni, takutatu ni mebeba ndizi zangu. Sasa matunda mingine anakuja baada ila ndizi uwaga, lazima zipo tu kwenye maa itaji yangu ya kununuwa ya kila siku.

Mimi sijawahi kufanya yoga. Kwanza yoga siifahamu. Na kwahivo sijui kama nishawahi kufanya sijafanya lakini kwa ujumla yoga siifahamu. Kwahiyo ukisema nimewahi kufanya usijafanya siwezi kuwa na jibu wa ambalo limenyooka kwamba sasa hii ndio yoga. Au nimefanya yoga ilikuwa hivi ilikuwaje hapana.

Mboga ambazo nazipenda zaidi ni nyama kwa sababu huku sailini nyama zinaitwa mboga. Lakini kwetu huku tunajua nyama kama ni chakula kama vyakula vingine. Kwa hivyo tukija uswahilini mboga ehh ni nyama, tukija hupo nyumbani ukiulizwa chakula gani, nyama. Ukienda huko uswahilini, unapenda chakula gani, mi napenda tu nyama.

Juisi ya matunda ninayoipenda iwe na parachichi. Na parachichi, lakini na embe lisikose pia. Ni juisi ambaye ninaipenda sana na ni nzuri kwa sababu kwanza parachichi pia ni tunda ambalo ninalipenda sana kwa hiyo ukishachanganya hapo parachichi na embe yaani hapo umenishika pabaya.

Mimi sijawahi kusafiri kwa ndege, japokuwa nilipokuwa shule ya msingi, tulitoka tukapelekwa uwanja wa ndege, tukaona, ivo, tukaona ndege ikiwa inatua, lakini mimi kupanda ndege, sijawahi kupanda ndege. Mpaka na ukubwa huu, yaani, unaweza ukashangaa mwenyewe kwamba mkubwa hivi alafu, ndege hajawahi kukanyaga, ndio maisha.

Ili kuongeza uzalishaji au ufanisi wangu mara nyingi ninachokifanya huwa ninajaribu kujifunza nani ujuzi mpya. Kwaivo nikiona kuna ujuzi mpya natafta niujue na mimi nisi nisipitwe na ujuzi huo. Nikishaujua ukifanya baadae kazi utaona una mbona ni kizuri mbona nikifanya aje. Kumbe ni mtu umeamua kuongeza jitihada ya kupata fursa au ya kujifunza teknolojia mpya.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa mfano, mimi mara ya kwanza kabisa kula kitimoto nilikuwa, nimeenda nikakuta watu, mbona mnakula nini, tunakula kitimoto hii nyama kweli, mimi mwenyewe nionje nikaonja nilivyoonja nikakuta hii nyama ni tamu, nikasema, sijawahi kula nyama kumbe, kumbe nyama ya kitimoto, ndo nzuri hivi, kuanzia leo mimi ni mlaji wake kabisa.

Picha naeka mtandaoni mara moja moja sana una kuta naam huwa naenda naeka picha mtandaoni kama ni siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi ndio huwa nanawekanga ila sio mara nyingi kwasababu kwanza sio mpenzi wa kupiga picha unaeza ukakuta nimepiga picha moja naeka kila moja hiyo hiyo.

Kila asubuhi ninapo amka, huwa ninacho kifanya, nitaswa nitasali, nikisha maliza kusali, nitaamka, nitaenda ninywe maji. Nikishakunywa maji, kama nisik ambe nilikuwa, nifanya mazoezi, nitafanya mazoezi yangu, nikimaliza, nitaenda nioge, baada ya kuoga, nitajipaka, nitajieka vizuri, niende ofisini.

Oshere yangu ya kupendeza zaidi ilikuwa ni shere yangu ya kipaimara ambayo ni lizawadiwa, tisheti na mzamini wangu, tisheti mzuri, mpaka leo ni Nayo. Kwa naisi hiyo ndo shere ambayo, sherehe yangu pendwa ambayo nishawai kufanya labda huku mbele kama ni harusi, sijui itakuwaje lakini nahisi itakuwa nzuri na ndo itakuwa ya kunipendeza zaidi.